Mimi pana si mtu wa kuamka najua sana Nikilala poa poa bila haraka wala presha kuamka vizuri naamka nikuwa fresh akilini na pia akilini iko sawa kuamka mapema ni sawa tu lakini si kila ziku jamani cha muhimu ni kupumzika alavu siku ianze taratibu maisha yaenda pole pole.

Hei pana, mimi napenda sana kula samaki. Huku samaki ni maisha, wezi kosea. Samaki wakukaanga ama wakupaka nazi, wate wako freshi. Ukifika beach upepo, wa bahari unapika. Alavu samaki na wali au ukali, hiyo ni raha kabiza Samaki ni laini, ni tamu na bia ni havo. Kwangu mimi samaki bila pilipili kidogo na limau, hapo baado haijakamilika.